Unaenda mahali pa ibada mara ngapi. Naenda ibada mara moja kwa wiki. Kila jumamosi. Naenda mskiti kumshukuru ala kwa vitu vyote alivyovifanya.

Unapendelea kunyoa au kuvaa mandevu mimi hupendelea kunyoa na mimi hupendelea kunyoa kila jumamosi mimi sipendi ndevu.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Katika maisha yangu, familia ndio kitu muhimu zaidi. Familia ndio kitu muhimu zaidi kwa maisha yangu. Na pia mimi kibinafsi kwa kujijali na kujali familia yangu.

Uzoefu gani wa kushangaza umewai kupata. Mie sijawai kupata ilani na hadithi ya mwenzangu alinishangaza mno. Yeye anapenda mwanamuke mwenzake kitu cha kushangaza mno.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Ni bora mkitaka kuwa timu moja, muwe na upendo na pia kuelewana. Maelewano ni bora zaidi hufanya timu kusonga mbele sana.

Unatumia programu zipi mara mingi, mie hupenda sana kuongea kutumia whatsappu, na pia hupenda kupiga simu, na pia hupenda kupiga kamera sana, app hizi zinaniwezesha kusaidika kwa siku.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shuleni? Mie namkumbuka mwalimu mapengo. Mwalimu mapengo alikuwa mwalimu mzuri zaidi. Alikuwa akitufunza hesabu. Hesabu aliyonifunza, imenisaidia mpaka sasa maishani mwangu. Inaweza kupanga vitu vyangu na pia kuweka chama. Mwalimu huyo alinifurahisha na namkumbuka sana na pia siwezi kumsahau mwalimu mapengo.

Niambie kuhusu mziki unao unayoipenda mie napenda muziki kwa jina la old school r n b hiphop nyimbo hizi zina zi hukuwa zimetulia tulituli na pia huimba kuhusu mapenzi na kuhusu maisha nyimbo hizi husaidia kwa wale wasio kuwa na matumaini na maisha na pia walioshindwa kujieleza kwa wanawake u wnaume. Nyimbo hizi ni bora zaidi na ipenda nyimbo zao wako na album yao kwa jina la Westlife Westlife ni nyimbo nzuri na naweza himiza watu kusikiza nyimbo hizo.

Nani aliye kufunza jambo la muhimu mimi naweza sema. Ni rafiki yangu aliye nifunza jambo la muhimu sana. Jambo hili ni jambo la kuchora. Jambo la kuchora lilikuwa likama mchezo kwetu huku tuki jifunza kuchora ila sasa hivi hiyo ndiyo kazi ni nayo Ifanya. Mie huchora na pia huchora tatoo.

Niyambie kuhusu michezo wako unayopenda katika olimpiki. Mie hupenda katika olimpiki mie hupenda mashindano ya migu. Mashindano ya migu ni jambo la kufraisha sana na pia kama mkenya. Humu kenya tuna washindani bora saidi. Huku tunakimbilia flag yetu ya Kenya kwa kushiriki olimpiki hizo na kwa kufanya Kenya ionekanebora kuliko zote.

Unapendelea suruali au sketi? Mie napendelea suruali. Sketi ni la wanawake au wasichana. Wasichana ndiyo wanavaa sketi. Si wanaume huvaa suruali.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana. Mimi wakati wa mapumziko wa mchana mimi hufurahia kutembea na marafiki zangu na pia kucheza mchezo unaoitwa pool Pool ni mchezo unaochezwa. Katika maklabuni.

Niyambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Siku za ngu za mvua Miuhu kuwa na wateja kidogo sana mvua ni jambo nzuri. Hufraisha na pia huleta maenda leo katika dunia hii. Ila huni fukuzia wateja kwa sababu ya kusafiri kwa mvua inakua atari zaidi.

Nyumba. Mie hupenda kula nyumbani. Chakula za nje. Mie hunisinya saidi. Mie hupenda kula chakula cha nyumbani kile.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Pahali tupo panafanya. Tuwe na wateja zaidi, tupo kwa barabara na pia tumeipamba duka letu. Mastika na pia maandishi zinazo kaa vyema sana hutusaidia kuvuta wateja.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Naam mie ni mtu wa ubunifu, mie hupenda kufikiria na pia kuleta wazo mpya katika kazini, mie huleta wazo jipya na husaidia mno.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Mie ningepende kuitembelea inchi ya uamerikano sana Uamerikano. Kuna kuwa na barafu naweza tamani sana. Kuona juu na chini kote ni barafu.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi wakati wa Jumamosi saa nne mpaka saa nane. Miye huwa ni mtu mwenye mchangamfu zaidi. Miye hupenda kucheka cheka na kufanya kazi ya kupanguza vitu na kushugulikia wateja.

Je umewahi kujifunza kupiga gita. La hasha, mie sijawahi kujifunza kupiga gitaa ila inasauti ya kupendeza ila natumaini siku moja nitaweza kuijaribu.

Jee unatoa sadaka au michango. Mie hutoa sadaka. Sadaka ni pesa unayopea mtu asiye nalo. Sio lazima ukimbie kanisani kumpea pasta au muhudumu. Apana sharti upee ule asiye na kitu cha kukula apate cha kukula hiyo tunaita sadaka.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ningependa kuwa nao. Ni kusaidia yatima na wasiojiweza. Mie husikie vibaya kuona mtu akilala nje kwenye gunia. Nakula taka taka. Mie ningependa kuwa na uwezo wakuwanunulia chakula na pia Kuwasaidia Waize kupata pahali pakulala. Na pia kuishi maisha kama wengine.

Niambia kuhusu likizo yako ya ndoto likizo yangu ya ndoto mie ningependa kuenda marekani ningependa kuenda na kupitia ndege ndege ndiyo kile ambacho ni kinyepesi na pia rahisi kutufikisha ngambo hiyo amerika ni pahali penye pa starehe na pia kuna vitu vizuri vile ningetamani kuviona huko ningependa kutembea huko.

Unahifadhi pesa vipi. Mimi hupenda kuhifadhi pesa keshi. Na pia zingine kuziweka kwenye laini ya simu laini ya simu huziweka katika appu inayojulikana kama vile mpesa Mpesa ni moja ya appu iliyo bora zaidi kenya na hutusaidia kuweka pesa na pia kuhimiza majukumu zetu.

Je unahifadhi kitu cha thamani je unahifadhi kitu cha thamani ndiyo mie nahifadhi vitu kadhaa vya thamani ila kuna zile mie huzipenda zaidi almasi zangu za pete na pia dhahabu moja mie huhifadhi vitu hivyo sana.

Je, unapenda kuendesha baisikeli? Mie sipendi kuendesha baisikele ila najua kuiendesha baisikeli ni kitu ya watoto lakini ina furaha.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala kabla ya kuenda kitandani mie huoga maji kwa moto na pia hula chakula cha usiku kabla kuenda kulala.

Chakula gani cha jadi unachokipenda chakula cha jadi ni unachokipenda ni chakula kinacho julikana kama kitheri au mokimo mokimo ni chakula hundwa na mila yetu na pia hupendeza na huvutia kuleta watu pamoja hutengenezwa na maindi vyazi na kathalika.

Unapenda kuwa mahali paa aina gani Mie napenda kuwa mahali penye utulivu. Ndivyo niweze kufikiria na pia hupenda kukaa pekeangu.

Jee umewai kuyiona bahari. La asha siijawai kuyiona bahari. Hila ni na matumaini. Ipo siku moja nitaenda kuyiona bahari na kuogelea humondani.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi? Mie napenda kuchora mno kazi ninayo ifanya ni kazi ya kuchora kuchora ni jambo muhimu na pia unapochora huwezi kuisahau jambo hilo.

Je, unapenda asali, na mi hupenda asali. Asali kwa mkate huwa tamu sana. Na hunifurahisha zaidi. Mwisho kula mkate kwa asali ilikuwa jumamosi.